Wakati wa furaha, mimi hujifuraisha kwa mambo madogo ya naifanya roho yangu ipumue kwa uhuru. Furaha yangu haiji kwa makelele makubwa au sherehe za gharama. Bali huanza taratibu. Kama mwanga wa alfajiri unaopenyea dirishani bila haraka. Ninapoamka nikiwa na amani ya moyoni najua siku hio inakitu cha pekee. Si lazima kiwe kikubwa, bali chakweli. Kwanza kabisa mimi hujifurahisha kwa kukaa kimia kwa dakika chache. Kimia hicho huniruhusu ni kusikiliza sauti zandani, pumzi yangu, mapigo ya moyo na mawazo ya nayokuja bila kualikwa. Katika kimia hicho ninatambua baraka ni nilizonazo, afya, maisha ya kuanza upia. Hapo nipo furaha yangu huanza kuchipua kama mbegu iliyopata tone la maji. Kisha, mimi hupenda kujifurahisha kwa kutembea nje. Asaa asubui au jioni, anga li na pobadilika rangi na upepo mwanana unapogusa uso wangu na hisi mzigo wa mawazo ukipungua. Huangalia watu wakipita, wengine wakiwa na haraka, wengine wakiwa na tabasamu. Kila uso unahadithi na kutambua hilo unifanya nijisikie kuwa sehemu ya ulimwengu mkubwa unaoshirikia na furaha na changamoto. Wakati wa furaha, chakula pia huwa sehemu ya sherehe yangu binafsi. Sikwa kula sana bali kuonja kwa makini. Ninapokaa kula chakula nina chokipenda, hujipa muda wa kuheshimu latha, harufu na jotolake. Kila tonge unikumbusha kwamba fursa inaeza kupatika na mezani, kati ya mikono inayotayarisha na mioyo inayoshiriki. Maranyingi, furaha huongezeka ninapokula na watu ninawapenda. Tukicheka na kubadilishana hadithi ndogondogo za maisha. Pia mimi hujifurahisha kwa mziki, wakati mwingine ni nyimbo za zamani, zinazo nikumbusha safari niliopita. Wakati mwingine ni nyimbo mpia, zinazo nipa matumaini ya kesho. Muziki unifanya nitembee katika hisia zangu bila hofu, ni kiimba, ni kitabasamu au hata ni kitafakari kimia kimia. Kuna nyakati ambapo, wimbo moja tu unatosha kubadlisha siku nzima kuwa nyepesi. Katika furaha yangu, siwasahau marafiki na familia, mawasiliana yao ni kama chumvi katika chakula. Kidogo tu, uleta ladha kubwa. Kupiga simu, kutuma ujumbe au kukutana ana kwa ana, huni panguvu. Tunapocheka pamoja, furaha uongezeka marudufu, tunaposhiriki changamoto, furaha hiyo hubadlika kuwa mshikamano unaonifanya nijiskie salama. Wakati mwingine, mimi hujifurahisha kwa kujifunza kitu kipia, kusoma, kujaribu, ujuzimpya, au kusikiliza maoni tufauti unipa msisimu ko wa kipeke. Ninapo gundua jambo jipia na hisi kama akili yangu imefungua dirisha jipia la mwanga. Furaha hiyo ni tulivu lakini ya kudumu kwa sababu inapanua na kunijenga. Pia napata furaha katika kuwasaidia wengine hata kwa jambo ndogo. Tabasamulangu linaweza kubadili siku ya mtu. Nenojema linaweza kumpa mtu matumaini. Ninapotoa bila kutarajia maripo furaha hurudi kwangu kwanjia isi yotarajiwa nikama mzunguko mzuri usiojirudia kutoa kupokea na kushukuru wakati wa furaha mimi hujipa ruhusa ya kupumzika. Kupumzika si u vivu ni kujijali nina polala mapema kuchukua pumziko kazini au kukaa bila kufanya chochote mwili na akili hupata nafasi ya kupona. Hapo ndipo furaha hupata mizizi kwa sababu nimejifunza sehemu, nimejifunza kuhe shimu mipaka yangu. Mwisho, mimi hujifurahisha kwa kushukuru. Kila siku nikiweza kuorodhesha moyoni, mambo machache nilio shukuru, shukurani hunifanya nione uzuri uliopo hata katika siku za kawaida. Unikumbusha kwamba furaha ni lengo bali mbali ni hali ninayoweza kuichagua hata kwa hatua hiv hata hivyo mimi hujifurahisha wakati wa furaha kwa kuishi kwa uangalifu kushiriki upendo kuthamini aliyokaribu na mimi furaha yangu si kamilifu, lakini ni ya kweli. Hilo linanitosha.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa utulivu unaojengwa taratibu. Si kwa miujiza ya ghafla, kila ninapokaribia tarehe ya mwisho ya kazi fulani, huanza kwa kujikumbusha kwamba presha haimalizi kazi. Mpangilio na nidhamu ndivyo hufanya. Badala ya kuingiwa na hofu, huamua kukaa chini, kupumua kwa kina na kuikabili kazi kwa hatua ndogo ndogo. Hatua ya kwanza ninayoichukua ni kutambua wazi kile kinachotakiwa kufanyika. Mara nyingi muda wa mwisho huonekana kuwa mzito kwa sababu kazi inaonekana kubwa kupita uwezo wangu. Lakini ninapoivunja kazi hiyo katika sehemu ndogondogo huanza kuona mwanga. Kila sehemu ninayoimaliza hunipa motisha na kuendelea na polepole mzigo wangu hupungua. Kisha, mimi hupanga muda wangu kwa maksudi, huangalia masaa nilionayo na kuyaweka kwa vipaombele. Wakati wa kushugulikia muda wa mwisho, hujifunza kusema hapana kwa mambo mengine yasio na dharura. Si rahisi, lakini ni muhimu kujilinda dhidi ya usumbufu, huniruhusu kuzingatia kilicho muhimu zaidi kwa wakati huo. Katika kipindi hiki, mimi hupenda ama hupendelea kufanya kazi nikiwa katika mazingira tulivu. Huondoa vitu vinavyovuruga kama simu au kelele zisizo za lazima. Kimya hunisaidia kusikiza mawazo yangu vizuri ninapozama katika kazi bali kukatizwa muda huonekana kusonga haraka. Na kazi huanza kuonyesha mwelekeo mzuri hata hivyo siishi bila mapumziko. Nimejifunza kwamba kufanya kazi mfululizo bila kupumzika huongeza uchovu na hupunguza ubora wa matokeo. Kwa hiyo huchukua mapumziko mafupi kama kunywa maji, kutembea kidogo au kuvuta pumzi ndefu. Mapumziko haya hunirudishia nguvu na hunifanya nirejee kazini nikiwa na mtazamo mpya wakati mwingine muda wa mwisho hunifundisha kushirikiana na wengine ikiwa kuna sehemu ambayo inanitatiza na siogopi msaada au ushauri. Mawazo ya mtu mwingine yanaweza fungua njia, niliyokuwa sijaiona. Ushirikiano huu, hunikumbusha kwamba si lazima nibebe kila kitu peke yangu. Lazima tusaidiane na wengine ninapokaribia kukamilisha kazi, hujipa muda wakupitia nilichofanya. Hata kama muda ni mfupi, mapitio hunisaidia kugundua makosa madogo madogo na kuyarekebisha. Hii hunipa amani ya moyo, nikijua nimefanya bora kadri ya uwezo wangu katika mazingira niliyokuwa nayo zaidi ya yote, mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa mtazamo chanya. Badala ya kuuona kama adhabu, huutazama kama changamoto ya kunijenga kila muda wa mwisho ninaokabiliana nao hunifundisha somo jipya kuhusu nidhamu subira na uwezo wangu wa kustahimili presha. Baada ya kukamilisha kazi na kuwasilisha kwa wakati, hujipa pongezi hata kama ni ndogo. Huwa ni muda wa kutafakari nilicho jifunza na jinsi nitavyoboresha mara nyingine. Kwa kufanya hivyo, muda wa mwisho haui tena chanzo cha hofu, bali fursa ya kujifunza na kukua. Hivyo basi mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa mapangilio utulivu na imani kwamba kwa juhudi ya mkakati sahihi hata presha kubwa inaweza kubadilishwa na kuwa mafanikio.

Mwandishi wa vitabu ninayempenda anaitwa Kenwa. Libora. Na upendo wangu kwake haukuanza kwa kusikia jinalake, bali kukutana na maneno yake. Mara ya kwanza nilipofungua mojawapo ya vitabu yake nilihisi kama nazungumza na mtu alienifahamu kwa undani alifahamu jamii yangu nayotoka ndoto zangu, hofu zangu na matumaini yangu. Tangu wakati huo Ken walibora haku baki kuwa mwandishi tu machoni mwangu bali akiwa mwalimu wa maisha na kioo cha jamii. Kilichonivutia zaidi wa Ken walibora ni uwezo wake wakutumia lugha ya kiswaili kwa ufasaha na ubunifu mkubwa. Maneno yake haya kuwa mazito bila sababu, wala mepesi bila maana. Haliandika kwanjia inaomfanya msomaji ajione kama sehemu ya simulizi. Si mtazamaji wa mbali, niliposoma vitabuvi yake nilijifunza kwamba kiswahili kinanguvu ya kubeba falsafanzito kwa maisha bila kupoteza uzuri wake. Katika kazi zake, Ken Alibora aliguza maswala ya kijamii kwa ujasiri wa kipeke. Aliandika kuhusu umaskini, uongozi mbaya, dhulma na changamoto za maisha ya kila siku kwanjia ya wazi, lakini yeye, yeye njehekma. Hakula lamika tu, alitufanya tufikiri, kila ukurasa ulinilazimisha kujitathmini, ni hoji jami yangu, aniangalia na fasi yangu katika kuleta mabadiliko. Moja wapo ya mambo ya liyo nifanya ni impende zaidi ni jinsi alivyo waumba kwa usika wake. Wausika wakenu walibora hawakuwa wakamilifu, walikosea, waliumia, walihangaika lakini walikuwa wakweli. Nilijikuta nikicheka nao nilihuzika nao na wakati mwingine pia. Nika jiona ndani yao. Hii ili nifanya nione kwamba fasihi ni hadithi za kufikirika tu. Bali ni maisha enyewe. Yaliandikwa kwa kalamu Kenu alibora pia. Alifundisha umuhimu wa maadili. Katika simulizi zake kulikuwa na ujumbe waadilifu, utulivu na matumaini na hata katika nyakatingumu. Alionyesha kwamba licha ya changamoto nyingi bado binadamu anaweza kusimama, imara na kuchagua mema. Ujumbe huu ulinigusa sana, hasa nilipo kumbana na nyakati za kukata tamaa. Zaidi ya yote, keni walibora alifanya, alinifanya nipende kusoma. Kabla sija mjua, kusoma lilikua jambo lazima tu, hata shuleni. Lakini, baada ya kukutana na kazi yake, kusoma kukawa raha, nilianza kuona vitabu kama marafiki wanaonipa, maarifa, faraja na msukumu. Kwanjia hiyo Kenwa Libora alifungua mlango wa ulimwengu mkubwa wafasihi ndani yangu. Pia nimemwishimu Kenwa Libora kwa mchango wake katika kukuza lugha ya kiswahili. Aliandika kwa kujivunia lugha yetu, hakionyesha kuwa inaweza kushindana na lugha nyingine duniani katika kueleza fikra nzito na hadithi zenye mvuto. Hii ilinipa fahari kama mzungumzaji wa kiswahili na kunitia moyoni kuhithamini na kuhitumia kwa ujasiri zaidi. Kila ninapokumbuka maandishi yake hukumbuka kwamba fasihi inanguvu ya kubadilisha fikra. Ken walibora haku burudisha tu. Alielimisha, alikosowa na alihamasisha. Alionyenjisha kwamba mwandishi anaweza kuwa sauti ya wale wasiosikika na mwanga katika giza la jamii. Hata baada ya yeye kutangulia mbele ya haki, maandishi yake ya naendelea kuishi. Kila kizazi, kipya kinapo ya soma, kinagundua hekima ile ile nilio gundua mimi. Hii ndio ishara ya mwandishi wa kweli na anaevuka mipaka ya muda nakuendelea kuzungumza na watu hata baada ya yeye kuondoka. Kwa hiyo, anaposema muandishi wa vitabu na mpenda ni Kenwa Libora. Sisemi kwa sababu ya umarufu waketu bali kwa sababu alinigusa, alinibadlisha na alinifunza. Kupitia kalamu yake nilijifunza kuipenda fasihi kuithamini lugha ya kiswaili na kuyangalia maisha na macho yenyetafakari zaidi. Kwangu Kenwa Libora.

Wakati mwingi, mimi sipendi chakula chenye mafuta mengi, si kwa sababu ya kukikataa au kukitharau. Bali kwa sababu ya uzoefu wangu binafsi na madhara ninayopata ninapokila. Maisha yamenifundisha kupitia mwili wangu, mwenyewe kwamba, si kila kitu kitamu kinakua chema kwangu. Na hapo ndipo, nilipoanza kujifunza kusikiliza ishara za mwili wangu kwa umakini zaidi. Kila ninapokula chakula chenye mafuta mengi, mara nyingi huanza kuhisi uzito tumboni. Mwili wangu huonekana kupoteza utulivu, wake wa kawaida, na hali iyo hunifanya nijisikie mchovu hata kabla siku haijiendelea. Badala ya kupata nguvu, hupata usingizi au kero ambayo, hunizuia kufanya kazi zangu kwa ufanisi. Uzoefu huu umenifanya nitafakari kwa kina kuhusu aina ya chakula ninachokichagua. Madhara hayo, hayaji maramoja tu, bali huendelea kwa muda. Wakati mwingine, nahisi maumivu ya tumbo, gesi nyingi, kichefuchefu kidogo, kinachonifanya nikose hamu ya kufanya mambo mengine. Hali hiyo hunikumbusha kuwa mwili wangu unamipaka na ninapo upuuza, hunilipa kukunisha wazi kwamba nimekosea. Kutokana na hali hiyo, nimeanza kuchagua chakula kwa uwangalifu mkubwa, ninapendelea chakula kilichopikwa kwa mafuta kidogo au bila mafuta kabisa. Mboga mboga, nafaka na vyakula vina vyochemushwa au kuchomwa kwa kiasi vimekua marafiki kwangu wakubwa. Ninapokula chakula cha aina hii na hisi mwili wangu uko huru zaidi. Akili kowazi na siki wangu ineendelea kwa uraisi. Wakati mwingine huwa si rahisi kuepuka chakula chenye mafuta mengi. Hasa ninapokuwa katika sherehe au ninapotembelea marafiki. Hata hivyo, hata katika mazingira hayo, nimejifunza kujizuia. Huonja kidogo tu au kuchagua mbadala ulio mwepesi. Wengine wanaweza wasielewe lakini kwangu afiangu ni kipaumbele kuliko latha ya muda mfupi. Kujifunza kusema hapana kwa chakula chenye mafuta mengi kumeongezea nidhamu yangu. Kila nnapochungua ninauchagua chakula kinachofaa na hisi kama ninajijali na kujiheshimu. Nina uamuzu unaonipa amani ya moyo kwa sababu najua ninafanya lililo bora kwa mwili wangu. Hata kama si rahisi kila wakati. Pia nimegundua kuwa kuepuka mafuta mengi kumeleta mabadidiko chanya katika maisha yangu ya kila siku. Nimekuwa na nguvu zaidi. Nimepunguza usumbufu wa mara kwa mara tumboni. Na hata hali yangu ya hisia ime imarika. Mwili unapokuwa katika hali nzuri. Hakili nayo ufuata kwa njia hii chakula changu hakijabaki kuwa swala la kushiba tu. Bali limebaki sehemu ya mtindo wa maisha. Ninakula kwa lengo la kujijenga na siyo kuujaza mwili kwa vitu vinavyo niumiza kila wakati kila mulo unakuwa uamuzi mdogo. Unachangia afya yangu ya muda mrefu. Zaidi ya yote uzwefu huu menifundisha kusikiliza mwili wangu. Mwili hawezi kusema kwa maneno. Lakini kuwasiliana kupitia dalili ninapozingatia ujumbe huo. Ninaishi kwa uelewa zaidi na kwa amani kubwa. Kwa hivyo, kwa wakati mwingine mimi sipendi chakula chenye mafuta mengi. Kwa sababu madharani nayopata, ninapokila uwamuzi huu, si vikwazo, bali ni baraka. Kwa maana umenisaidia kuishi kwa afya. Nidhamu na kujithamini zaidi katika kila siku ya maisha yangu. Inachukua mkondo wa kwanza.

Sherehe yangu ya kupendeza ni wakati inaposherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Siku hiyo huwa ya kipeke sana kwangu, siku wa sababu ya shangwe kubwa au zawadi nyingi. Mbali kwa sababu hunipa nafasi ya kutafakari, safari ya maisha yangu na kushukuru kwa mwaka mwingine wa uhai. Kila mwaka siku yangu ya kuzaliwa inapofika, huisi kama nimepewa fursa mpya ya kuanza upya nikiwa na busara zaidi kuliko mwaka uliopita. Asubuhi ya siku hiyo, huwanza kwa hali ya utulivu na furaha ya ndani, huwamuka nikiwa na tabasamu, nikijua kuwa ni siku yangu binafsi. Maranyingi, upenda kuanza siku hiyo kwa sala au tafakari fupi. Nikishukuru kwa ulinzi, afya na changamoto, zote zilizo ni marisha. Tafakari hiyo, unifanya nijisikie mwenye amani na kunipanguvu ya kukaribisha siku nzima kwa moyo mweupe. Moja ya mambo ya nayonifurahisha sana ya siku hile ya kuzaliwa kwangu ni kupokea salamu kutoka wako watu ambao na wapenda. Ujumbe mfupi, wahiri ya siku ya kuzaliwa au simu ya gafla, hunigusa sana. Hunifanya nijisikie kupendwa kutathaminiwa. Kila salamu hunikumbusha kwamba siko peke yangu katika safari ya maisha. Na hilo, huniongezea furaha isioelezeka. Katika kusherekea ya siku ya kuzaliwa sipendi makelele makubwa sana. Napendelea sherehe tulivu nikiwa na familia na marafiki wakaribu tunapokaa pamoja, tukizungumza tukicheka na kushirikiana chakula na hisi furaha ya kweli. Hakuna shinikizo la kuonyesha chochote. Ni muda tu wakua na mimi mwenyewe bila kujifanya. Chakula cha usiku ama chakula cha siku hiyo huwa maalum kwa namna yake. Kuchagua vyakula navyovipenda lakini kwa kiasi na kwa uwangalifu sio lazima kiwe cha garama kubwa. Kilicho muhimu ni latha na maana yake. Kekindogo labda huongeza latha ya sherehe. Ikinikumbusha kwamba hata mambo madogo ya naweza kufanya siku kuwa ya kukumbukwa. Siku yangu ya kuzaliwa pia hunipa nahasi ya kujitunza. Wakati mwingine hujipa zawadi binafsi, labda muda wakupumzika, kununua kitu kidogo ni nachokipenda, au kufanya jambo ambalo kwa muda mrefu nilikuwa nikiliacha. Zawadi hii ya kujijali unifanya nijisikie mwenye thamani na kunikumbusha kwamba unijali ni wajibu wangu pia. Jioni inapokaribia upenda kukaa peke yangu kwa dakika chache. Huu ni wakati wakuangalia nyuma na mbele. Ujiuliza nilichojifunza mwaka uliopita, nilipokosea na ninachotamani kuboresha. Wakati huo huo, huweka malengo mapya, sio kwa shinikizo bali kumatumaini na ari mpya. Kinachofanya sherehe yangu ya kuzaliwa kuwa ya kupendeza zaidi ni hisia za shukrani. Najifunza kuthamini maisha kama zawadi, si kama jambo la kawaida. Kila mwaka ninapofika siku hiyo nakumbuka kwamba kuhishi ni baraka na kila siku ni nafasi ya kufanya mema zaidi. Kwa hiyo, sherehe yangu ya kupendeza wakati naposherekea, ni wakati na sherekea siku ya kuzaliwa kwangu. Kwa sababu siku ya, sio siku ya kula tu na kucheka, bali ni siku ya kutambua thamani ya maisha yangu. Watu wanaonizunguka na matumaini yanayoniongoza mbele ni siku inawacha, inayoniacha nikiwa na furaha ya ndani na nguvu ya kuendelea na safari ya maisha kwa moyo uliojaa shukurani kila wakati.

Nikiwa kazini mimi hushughulikia muda kwa umakini na nidhamu kwa sababu nimegundua kwamba muda ni rasilimali isiorudi tena. Kila siku ya kazi huanza kwa kutambua wazi kuwa jinsi nitakavyotumia muda wangu ndivyo itakavyoamua matokeo ya kazi yangu. Kwa sababu hiyo hujitahidi kuupa muda heshima inayostahili kama vile ningeheshimu jukumu lolote muhimu maishani. Asubuhi inapoanza, ninapoanza kazi, hupenda kupanga kazi yangu mapema. Huorodhesha majukumu yangu kulingana na vipaumbele. Ukitofautisha yaliyo ya dharura na yale yanaweza kusubiri. Mpangilio huu hunipa mwelekeo na kunisaidia kuepuka kufanya mambo bila mpango, inapajua kile kinachoningoja nafanya kazi kwa utulivu na ujasiri. Nikiwa kazini hujifunza kugawanya muda wangu kwa busara. Sijaribu kufanya kila kitu kwa wakati mmoja kwa sababu nimegundua kuwa kufanya kazi nyingi kwa wakati mmoja hupunguza ubora. Badala yake hujikita kwenye jukumu moja kwa umakini hadi nikamilishe au kufikia hatua nzuri. Njia hii hunisaidia kuokoa muda na kupunguza makosa. Pia ninajua umuhimu wa kuweka mipaka, wakati wa kazi ni kazi na si shughuli zisizo za lazima ingawa si rahisi kila mara. Hujitahidi kupunguza usumbufu kwa mazungumzo marefu yasiyo na tija au matumizi ya simu bila sababu. Kwa kufanya hivyo huongeza ufanisi wangu na kuacha muda wa ziada kwa majukumu mengine muhimu. Hata hivyo kushughulikia muda vizuri haimanishi kufanya kazi bila kupumzika. Mimi huwamini katika mapumziko ya kupanga. Baada ya kufanya kazi kwa muda fulani, huchukua mapumziko mafupi ili kufanya akili ipumue. Mapumziko haya hunirudishia nguvu. Na kunifanya nirudi kazini nikiwa makini zaidi. Kwa njia hii napata uwiano mzuri kati ya kufanya kazi na kujijali katika mazingira ya kazi mara nyingi hupitia mabadiko ya ghafla. Kazi ya dharura au mikutano isiotarijiwa. Katika hali kama hizi, hujifunza kubadilika bila kupoteza mpangilio. Huangalia upya ratiba yangu, kurekebisha vipaumbele na kuendelea mbele. Uwezo huu wakubadilika hunisaidia kudhibiti muda hata katika hali zenye presha. Mawasiliano pia ni sehemu ya muda, ya usimamizi wa muda kazini. Huwa wazi kuhusu muda ninaohitaji kukamilisha kazi. Na napohitaji msaada au muda wa ziada huwasiliana mapema. Mawasiliano mazuri huzuia msongamano wa kazi na husaidia timu kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kadri siku inavyokaribia kuisha hupenda kufanya tathmini ndogo. Huangalia nilichokikamilisha, kilichobaki na jinsi nitakavyoendelea siku inayofuata. Tathmini hii hunipa hisia ya uthabiti na hunisaidia kuondoka kazini nikiwa na amani ya moyo bila kubeba mzigo wa mawazo mengi. Kwa ujumla, nikiwa kazini mimi hushughulikia muda wa mapangilio, nidhamu na uelewa wa kwamba muda uliotumika vizuri huleta matokeo bora. Kwa kufanya hivyo, si tu kwamba nitafanya kazi kwa ufanisi, bali pia najenga heshima kwa kazi yangu, kwa maisha yangu na kwa mambo yote kwa ujumla.

Malengo ambayo ninayo kazini mwangu ni mwanga unaoniongoza kila siku ninapoamka na kujiandaa kuenda kazini. Bila malengo kazi ingekuwa ni kurudia majukumu yale yale bila mwelekeo wowote. Malengo hunipa sababu ya kufanya kazi kwa bidii, kuvumilia changamoto na kuendelea kusonga mbele hata pale mambo yanapokuwa magumu. Lengo langu la kwanza kazini ni kufanya kazi kwa bidii na uaminifu. Ninaamini kuwa kazi yoyote inapofanywa kwa moyo yote matokeo yake huwa mazuri. Huwa najitahidi kutekeleza majukumu yangu kwa umakini mkubwa. Kuepuka uzembe na kuhakikisha kuwa kazi inayokabidhiwa imekamilika kwa ubora unaotakiwa. Naamini kazini hunijengea heshima na kwa wakubwa wangu na wenzangu. Jambo linanonitia moyo zaidi. Lengo lingine muhimu ninalo kazini ni kuboresha ujuzi na maarifa yangu. Dunia ya kazi hubadilika kila siku na teknolojia moja na mbinu mpya huendelea kuibuka. Kwa sababu hiyo, hujitahidi kujifunza mambo mapya mara kwa mara. Huwa na hamu ya kupokea mafunzo, kusikiliza ushauri wa wenye uzoefu, na kujirekebisha pale ninapokosea. Lengo hili hunisaidia kukua kitaaluma na kuwa mfanyakazi bora zaidi. Pia nina lengo la kushirikiana vyema na wenzangu kazini. Ninaamini kuwa mafanikio ukweli ya kweli hupatikana pale ambapo kuna mshikamano na kuheshimiana. Ninajitahidi kuwa mtu wa kusikiliza kutoa msaada pale inapobidi na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Kupitia ushirikiano mzuri kazi hufanyika kwa haraka na mazingira ya kazi huwa ya amani na furaha. Malengo yangu pia nahusisha kupanda ngazi kazini ninapofanya kazi kwa bidii na kujituma. Natamani siku moja nipate nafasi kubwa zaidi ya uwajibikaji. Si kwa sababu ya cheo peke yake. Bali kwa sababu ningependa kutumia uzoefu wangu kuwasaidia wengine na kuleta mabadiliko chanya katika eneo langu la kazi. Lengo hili hunifanya nijifanye niwe na nidhamu na kufuata sheria na taratibuza kazi. Vile vile, nina lengo la kusimamia muda wangu vizuri, kazini. Najua kuwa muda ni mali wenye thamani kubwa na nikiutumia vibaya nitajikuta nimerundika kazi na nikichelewa kutimiza wajibu wangu. Kwa hiyo, kujitahidi kupanga kazi ya zangu mapema, kueka vipaumbele, na kuhakikisha kuwa kila jukumu linapewa muda unaostahili. Nidhamu hii imenisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuongeza ufanisi wangu. Lengo lingine ambalo siwezi kulisahau ni kudumisha maadili mema kazini. Natamani kuwa mfano mzuri kwa wenzangu kwa kuzingatia uadilifu heshima na uwajibikaji maadili mema hunisaidia kujenga jina zuri, kazini na hata nje ya kazi. Tunaamini kuwa sifa njema humfuata mtu hata anapobadilisha mahali pa kazi. Zaidi ya hayo, nina lengo la kufikia utoshelezi wa maisha kupitia kazi yangu. Kazi inanisaidia kukithi mahitaji yangu na familia yangu. Hivyo huona kazi kama daraja la kufikia maisha bora zaidi. Kupitia kipato nachokipata, natamani kuekeza kusaidia wengine na kutimiza ndoto zangu za muda mrefu. Kwa ujumla, malengo ambayo ninayo, kazini mwangu ni kufanya niwe mtu bora zaidi kila siku. Malengo haya hunipa mwelekeo, matumaini na ari ya kuendelea kupambana. Ingawa safari ya kuyafikia si rahisi naamini kuwa kwa juhudi, subira na bidii nitafanikiwa kuyatimiza na kufrahia matunda ya kazi yangu. Siku za usoni.

Kuwatia moyo wenzangu mimi huanza kwa kuwa karibu nao na kuelewa hali wanazozipitia. Ninaamini kuwa mtu anapohisi kueleweka na kusikilizwa moyo wake hupata nguvu mpya. Kazini au katika mazingira mengine ya kijamii, si kila siku huwa rahisi kwa kila mtu. Wakati mwingine presha ya kazi, matatizo ya kifamilia au kukata tamaa huweza kuwafanya wenzangu wahisi kuchoka. Katika hali kama hiyo, hujitahidi kuwa bega la kutegemewa. Kuwatia moyo wenzangu, mimi huwasikiliza kwa makini bila kuwahukumu. Ninapowaona wamelemewa na kazi au mawazo mengi huwaruhusu waongee na kueleza hisia zao kwa uhuru. Kusikiliza kwa dhati hunisadia kuelewa chanzo cha tatizo nao na kunipa nafasi ya kutoa ushauri unaofaa. Mara nyingi wenzangu hujihisi nafuu hata kabla sijatoa ushauri wowote. Kwa sababu tu wamepata mtu wa kuwasikiliza. Pia, kuwatia moyo wenzangu mimi hutumia maneno chanya na yenye kutia matumaini. Huwaambia kuwa wana uwezo wa kushinda changamoto zinazowakabili na kuwa kukosea ni sehemu ya kujifunza. Maneno haya huwajengea kujiamini na kuwafanya waone thamani yao. Ninaamini kuwa neno moja jema lina nguvu kubwa na linaweza kubadilisha kabisa mtazamo wa mtu kuhusu hali aliyomo. Kuwatia moyo wenzangu mimi hujitahidi kuwa mfano mzuri katika matendo yangu. Badala kuzungumza sana huonyesha kwa vitendo jinsi ya kufanya kazi kwa bidii. Nidhamu na subira ninapokabiliana na changamoto zangu mwenyewe bila kukata tamaa. Wenzangu hujifunza kuwa hata wao wanaweza kuvumilia na kusonga mbele. Mfano mzuri hufundisha zaidi kuliko maneno mengi. Vilevile mimi huwatia moyo wenzangu kwa kutoa msaada pale inapobidi. Ikiwa mmoja wao amelemewa na kazi hujitolea kusaidia kadiri niwezavyo. Msaada huu huimarisha mshikamano na kuwafanya wahisi kuwa hawako peke yao kupitia ushirikiano kazi huwa nyepesi na mazingira yanakuwa ya kirafiki zaidi. Kuwatia moyo wenzangu pia mimi hutambua na kuthamini jitihada zao. Ninapogundua kuwa mmoja wao amefanya kazi nzuri, hujitahidi kumpongeza hadharani au hata kwa maneno ya faragha. Pongezi huongeza ari ya kufanya kazi na kuwafanya wajione wanathaminiwa. Hii huwapa nguvu ya kuendelea na kujituma zaidi. Zaidi ya hayo, mimi huwatia moyo wenzangu kwa kuwasaidia kuweka malengo. Huongezea matumaini ya kuwaonyesha kuwa mafanikio hayaji mara moja. Bali ni matokeo ya juhudi za muda mrefu. Ninapowahimiza waendelee kujitahidi licha ya vikwazo huwasaidia kuona mbali na kutokaa kutokata tamaa kwa haraka. Mwisho kuwatia moyo wenzangu mimi huwaheshimu na kuwathamini kama binadamu. Huepuka maneno au matendo yanayoweka kuvunja moyo badala yake hujenga mazingira ya amani, heshima na mshikamano. Ninaamini kuwa pale ambapo watu wanaheshimiana na kujaliana. Kila mmoja hupata nguvu ya kufanya yaliyo bora zaidi kwa ujumla, kuwatia moyo wenzangu mimi huwa na jukumu ninalolichukua ninalichukua kwa uzito. Najua kuwa msaada wangu mdogo unaweza kuwa chanzo cha matumaini makubwa kwa wengine, kwa kufanya hivyo hujenga siyo tu uhusiano mzuri, bali pia jamii yenye upendo, mshikamano na mafanikio.

Mimi kwa kawaida hugawanya taka zangu kulingana na kama zinaeza kuoza au la kwa sababu ninaamini usafi wa mazingira huwanza na mtu binafsi. Tangu nilipogundua atari mbaya uchafuzi wa mazingira. Nilijifunza kuwa na njia rahisi. Lakini muhimi ya kulinda mazingira ni kutupa taka kwa njia sahihi. Kugawanya taka zangu kumekua desturi ya kila siku. Inayoniwezesha kuchangia katika uhifadha wa mazingira kila ninapomaliza kupika au kula huwa makini na aina ya taka ninazo zalisha. Taka zinaweza kuoza kama maganda ya matunda mabaki ya mboga na chakula kilicho haribika. Huziweka sehemu maalum, taka hizi huweza kubadilika kuwa mboji ambayo ni muhimu sana kwa kilimo. Kwa upande mwingine, taka zisizo oza kama plastiki chupa na mikopo huziweka sehemu tofauti njia hii hunisaidia kuthibiti taka zangu kwa uraisi na kuepuka kuchanganya vitu ambavyo vinaadhari tofauti kwa mazingira. Kugawanya taka zangu kumenifundisha kuwa taka si uchafu tu bali ni rasilimali. Taka zinazo oza zinaweza kutumika kuboresha rutuba ya udongo hata katika bustani au shamba kwa kufanya hivyo. Mimi hupunguza matumizi ya mbolea ya kemikali na kulinda afya ya udongo. Hii imenifanya niwe mtazamo mpya kuhusu, niwe na mtazamo mpya kuhusu taka. Kwani sasa naona thamani iliyojificha ndani yake. Zaidi ya hayo, kugawanya taka, zisizoza, unirahisishia kuzitupa na kuzipeleka kwa ajili ya kuchakatwa upya. Plastiki na mikopo yakichanganywa na zinazo oza huwa vigumu kuyatenganisha tena. Lakini, na vio, ninapo yagawanya mapema, huchangia katika mchakato wa urejerezaji. Jambo, linalosaidia kupunguza uchafuzi wa mazingira na matumizi ya malehafi mpya. Tabia hii, imenifanya pia niwe mwangalifu zaidi katika matumizi ya yangu ya kila siku. Ninapojua kuwa, taka fulani haziozi kwa urahisi, hujitahidi kupunguza matumizi yake. Kwa mfano kupunguza matumizi ya mifuko ya plastiki na badala yake hutumia mifuko inayoweza kutumika mara nyingi. Hatuwa hii, ndogo hunisaidia kupunguza kiasi cha taka ninacho zalisha. Vile vile, kugawanya taka kumeongeza uwelewa wangu kuhusu umuhimu wa mazingira safi katika jamii. Ninapo waona majirani au wenzangu wakitupa taka ovyo. Huwa hamasisha kwa kuwa shauri kwa upole kuhusu faida za kugawanya taka. Ingawa si kila mtu anayekubali mara moja na amini kuwa elimu ni mfano mzuri ambao unaeza kuleta mabadiliko taratibu. Kugawanya taka pia kumenisaidia kudumisha usafi wa nyumbani. Taka zinazooza zikichanganywa na nyingine huleta harufu mbaya na kuvutia wadudu. Lakini kwa kuzitenganisha mazingira ya nyumbani hubaki safi na yenye afya. Hili huchangia katika kuboresha hali ya maisha ya kila siku na kupunguza magonjwa ya nayotokana na uchafu. Mwisho mimi kwa kawaida hugawanya taka zangu kulingana na kama inaweza kuoza au kwa sababu ninaamini kuwa kila mtu anajukumu la kulinda mazingira. Ingawa mchango wangu, unaweza kuonekana mdogo, ninaamini kuwa ukijumulisha jitihada za wengine unaweza kuleta mabadiliko makubwa. Kwa kufanya hivyo, najisikia kuwa sehemu ya suluhisho na si tatizo katika suala la uhifadhi wa mazingira. Kwa ujumla, tabia ya kugawanya taka imenifundisha nidhamu, uwajibikaji na upendo kwa mazingira. Ni hatua ndogo lakini yenye maana kubwa kwa maisha ya sasa na vizazi vijavyo.